Haya, je ni safari ya mazoea tu au ni mwanzo wa ndoto zako? Haya, nimewahi kujiuliza ni watu wangapi unaokutana nao njiani wana ndoto zinafanana na zako. Kila subuhi, ninapanda daladala. Ile ile, inatoa honi kama inaniamsha kutoka usingizi wa hofu. Na pia, hunikumbusha kuwa siku mpya imeanza. Kiti cha nyuma, kinanipa mtazamo wa maisha. Mama anayebeba mkoba mzito wa matumaini, njaa na mwenye vipichwa vya sauti, akifukuzia ndoto kwa muziki, na dereva pia anayejua njia hata bila ramani. Barabara zinapojaa moyo wangu hausimami, natazama jua likipenya katikati ya majengo, nikijuliza leo nitakuwa toleo gani langu. Daladala inapochelewa najifunza subira, nakuharakisha najifunza ujasiri. Kila kusimama ni somo, kila kuondoka ni ahadi, kuna siku mvua inanyesha na vumbi hugeuka matope, lakini hata hapo tabasamu la kondakta linanipa nguvu, anasema kwa sauti. Tunasonga mbele maneno mawili tu, lakini yananisukuma kuendelea. Safari yangu si fupi, wala si rahisi, lakini kila siku naposhuka najua nimefika karibu zaidi na malengo yangu kwa sababu usafiri ninaohutumia si chuma na magurudumu tu ni imani. Nikumbukumbu kwamba haijalishi unapita wapi muhimu ni unapoelekea na wewe je. Unatumia njia gani ya usafiri kila siku inakupeleka wapi katika maisha?

Siku yangu ya kuwanza kwenye timu, haikuwa rahisi. Nilikuwa nimesimama pembeni, nikijiuliza. Taanzia wapi? Kila mtu alionekana kujuana tayari. Niljua jambo moja tu. Nihitaji kushirikiana, sio kujitenga. Nilipewa kazi ya kutatua tatizo kwa pamoja. Kabla sijachema chochote, niliamua kusikiliza. Nikaskiza mawazo tofauti. Nikatambua nguvu za kila mmoja. Na baada ya muda, nikatoa wazo langu kwa utulivu. La! Kwa mshangao wangu walinisikiliza. Hapo ndipo niligundua kuwa kushirikiana huanza kwa ujasiri mdogo na heshima kubwa. Nilijitolea kusaidia pale palipo hitajika hata kama haikuwa kazi yangu maalumu. Nilipokosea, nilikubali kurekebishwa. Nilipofanikiwa, niliwashukuru waliosaidia. Taratibu tukawa tunafanya kazi kama sauti moja badala ya sauti nyingi. Mwisho ya siku, kazi yetu ilifanikiwa. Sio kwa sababu mtu mmoja alikuwa bora, bali kwa sababu tuliaminiana. Nikajifunza kwamba kushirikiana na timu ni kuskilizana, kuchangia, kusaidia na kuheshimu kila mtu. Napofanya hivyo, timu inakuwa familia na mafanikio yanakua ya wote.